Hewa ninayo ipenda ni ile ya wastani Sio baridi sana wala joto kali Napenda siku ambazo kuna upepo mwanana na jua la kiasi Kwa sababu inanifanya nijisikie vizuri na niwe na umakini zaidi katika kazi Hali hii ya hewa hunipa nguvu ya kufanya shughuli zangu kwa ufanisi bila kuchoka haraka.

Ndio, napenda sana muziki wa jadi kwa sababu unaniletia hisia za utulivu na kunikumbusha tamaduni zetu. Kila wimbo ya jadi unahadithi yake, unamethali na mara nyingi hunifundisha maadili au historia ya jamii yetu. Napenda kusikiliza wakati ninapumzika au wakati washughuli za nyumbani. Kwani hunikumbusha mzizi yangu na unania Unaniunganisha na familia na jamii yangu Pia muziki wa jadi mara nyingi unamidundo na maneno ambayo huongeza furaha na kuamusha hisia nzuri na ni njia nzuri ya kusherehekea maisha na kumbukumbu za kihistoria.

Lengo langu la muda mrefu kazini ni kuendelea kujifunza na kukua kitaalamu hadi niwe na ujuzi wa kutosha kuongoza miradi muhimu au timu moja kikamilifu. Napenda kuwa mtu anayeweza kuchangia kwa namna kubwa katika mafanikio ya kampuni na pia kusaidia wenzangu kukua pamoja nami. Kwa upande mwingine, nina lengo la kudumisha uwajibikaji, ubunifu na nidhamu, kazini. Kwani hayo yote huchangia mafanikio ya muda mrefu. Kwa hiyo, sio tu kuhusu maendeleo yangu binafsi, bali pia ni kuhakikisha mchango wangu na matokeo chanya kwa kushiriki na wenzangu.

Ili kuongeza uzalishaji wangu kazini na panga ratiba yangu vizuri na kuweka kipaumbele cha kazi muhimu zaidi. Napenda pia kutumia teknolojia na zana zinazo saidia kurahisisha kazi na kuokoa muda. Wakati mwingine napumzika kidogo ili kuondoa uchovu na kuendelea kwa umakini zaidi. Pia napenda kujifunza mbinu mpya za kufanya kazi kwa ufanisi na kushirikiana na wenzangu ili tukamilishe kazi kwa haraka na kwa ubora. Kwa hivyo, kuongeza uzalishaji kwangu ni mchanganyiko wa kupanga, kutumia zana sahihi, kujifunza na kudumisha nidhamu kazi.

Kila jioni kabla ya kulala, napenda kuchukua muda kidogo, kujiandaa kwa usingizi mzuri. Mara nyingi, napanga kazi za kesho, kuangalia ratiba yangu, au kufanya mazoezi madogo ya kupumzika, kama kupumua kwa kina au kutafakari. Pia napenda kusoma kidogo, kusikiliza muziki tulivu, au kuzungumza na familia kuondoa mawazo ya siku mzima. Kabla ya kulala, pia hufanya shughuli za usafi binafsi kama kuoga au kusafisha meno, kwani kunanipa hisia ya utulivu na tayari kuwa na usingizi mzuri. Hii tabia yangu hunisaidia kuanza siku mpya nikiwa na nguvu na nikiwa tayari.

Ndiyo, napenda kupiga chombo cha muziki mara kwa mara. Kwa mimi, muziki sio tu burudani, bali ninjia ya kujieleza na kuondoa msongo wa mawazo. Napenda kupiga chombo cha muziki kwa gitaa au kinanda, kwa sababu kuna nipa furaha na kuniruhusu kuunda midundo yangu mwenyewe. Pia, kuna nisaidia kukuza ubunifu na nidhamu. Kwa ni kupiga chombo kinahitaji mazoezi na uvu milivu. Mara nyingi napiga chombo wakati wakupumzika au wakati ninataka kujiburudisha na mara nyingine ufanya kuwasehemu ya kushirikiana na wenzangu katika shughuli za mziki.

Ninapenda kufuatilia televisheni baadhi ya mifereji kulingana na aina ya programu ninazo penda. Kwa mfano, napenda kuona mifereji inayotoa habari za ndani na kimataifa ili kuendelea kuwa na ufahamu wa kinachoendelea duniani. Pia, napenda mifereji ya burudani kama vipindi vya utamaduni, muziki au filamu. Kwani huchangia kupumzika na kufurahia muda wa bure. Wakati mwingine, napenda pia kufuatilia vipindi vya elimu au study za maisha kwani husaidia kujifunza mambo mapya na kuongeza maarifa yangu. Kwa hivyo, ninapenda mchanganyiko wa elimu, habari na burudani.

Sina tabia ya kueka picha zangu binafsi mtandaoni mara kwa mara, kwani napenda kulinga faraga yangu na kudumisha usalama wa tarifa zangu. Wakati mwingine, ninaweza kushiriki picha ambazo hazina taarifa binafsi kama picha za manthari au shuguli za jumla, lakini sio za maisha yangu binafsi kabisa. Pia napenda kuwa makini kuhusu mahali na jinsi picha zinavyo shirikiwa mtandaoni. Kwani kila picha inaweza kuonekana na watu wengi zaidi ya ninavyo kusudia. Kwa hiyo, kueka picha mtandaoni kwangu ni jambo la tahadhari na sio tabia ya kila siku.

Ndiyo napenda kujaribu teknolojia mpya kwa sababu kunanipa fursa ya kujifunza na kuboresha ufanisi wangu, kazini na maisha ya kila siku. Napenda kuona jinsi zana mpya au programu zinaweza kurahisisha kazi, kuongeza uzalishaji au kunipa uzoefu mpya. Pia kujaribu teknolojia mpya kunanifanya nikae kidogo mbele ya mabadiliko ya kidigitali na kunapanua ujuzi wangu wa kisasa. Hii ni njia nzuri ya kujitengenezea faida, binafsi na pia kuwa na mchanganya, kuwa na mchango chanya katika timu au kazi.

Wakati umeme unapo katika, napenda kuchukua hatuwa za kutunza usalama wangu na wafaa vyangu kwanza kama kuzima baadhi ya mashine au kuunganisha betri za dharura. Kisha, napenda kutumia muda huo kwa shuguli ambazo hazihitaji umeme kama kusoma kitabu, kufanya mazoezi madogo, kuzungumza na familia au kupanga kazi za kesho. Mara nyingine, napenda kutumia fursa hiyo kupumzika kidogo na kutoa mawazo yangu bila msongamano wa teknolojia. Kwa kweli, wakati wa umeme kukatika, unaweza kua fursa wa kupumzika na kuzingatia mambo muhimu kwa utulivu.

Mafanikio ya binafsi ninayo thamini kazini ni pale ninapo kamilisha kazi au mradi kwa ubora na kwa wakati. Hasa pale ninapoweza kushirikisha timu au kusaidia wenzangu kufanikisha malengo. Pia napenda kuthamini maendeleo yangu binafsi kama kujifunza ujuzi mpya, kuboresha mbinu za kazi au kupata maoni chanya kutoka kwa wateja au mkurugenzi. Kwa kweli, mafanikio haya yananipa motisha, kuongeza, kujiamini na kunisaidia kuweka malengo mapya. Nathamini mafanikio yanayochangia sio tu maendeleo yangu binafsi, bali pia mafanikio ya timu na shirikisha, shirika kwa ujumla.

Ndiyo napenda sana chakula kitamu kwa sababu hufanya wakati wa kula uwe wa kufurahisha zaidi Chakula chenye ladha nzuri hunifanya nijisikie vizuri na kufurahia kila mlo Hata hivyo ninajitahidi kuchagua chakula kitamu ambacho pia kina lishe bora ili kulinda afya yangu Napenda kujaribu ladha tofauti na mapishi mapya mara kwa mara Kwani hunipa uzoefu mpya na hunifanya nisichoke na aina moja chakula Kwa hiyo kwangu mimi chakula kitamu ni mchanganyiko wa ladha ubunifu na afya.